Naam, napenda kupaka rangi kuliko kuchora. Kupaka rangi kunauwezo wa kubeba hisia moja kwa moja. Nyigudu inahisi joto au hazila bluu utulivu au huzini jano furaha hata bila umbo kamili rangi pekee zinaweza kuwasilisha kitu.

Kwanza nawaskiliza kwa makini. Watu wengi wanataka tu waskike mtu akikuja mtu akijua hauko hapo kumhukumu bali kumuelewa, tayari moyo wake unapata nafuu kidogo, maneno madogo ya kutia moyo na siyo ya uongo, haya ndo nafanya.

Google, ndo naipenda zaidi, Google inajulikana kwa huduma zake ambazo watu wengi wanatumia kila siku, kama utafutaji wa habari, ramani, baruapepe. Kampuni hii maranyingi huchukua hatua za kubolesha usalama na faraga ya watumiaji ingapo ya watumiaji.

Na sharekea mwaka mpia kwa kumuambia mungu ni asanti kwa kunwezesha kuona mwaka mpia. Na sharekia mwaka mpia kwa kuandika goli zaangu, matumaini yangu. Na kuboresha penyesikuwa nimeboresha mwaka uliopita. Na kumshukuru mungu kwa kunifikisha penye ni kosa hizi.

Habari zangu nazitoa kwenye mtandao kama vile TikTok, YouTube, Google na kuwafuata watu maarufu pale mtandaoni kama kinatifi doli, hanabenta na wanao julikana mtandaoni. Pia nasikiliza radio na kuangalia televisheni kuangalia habari za kila sasa.

Muziki ambao nausikiliza mara kwa mara ni kama vile rnb au hip hop kwa sababu wasanii wanaoimba hizi nyimbo ni wasanii wanaoniweka busara na kunionyesha ninaweza ninaweza kufesi chochote duniani ata kiwe kigumu aje ju ya nyimbo zao venye ziko na biti mzuri.

Ndiyo ninapenda kwenda pwani kwa sababu kuhusu hewa ya chumvi na sauti ya mawimbi kinatuliza akili haraka ajabu unafika tu unavua viatu unatembea kwenye mchanga miguuni stress zinapungua pole pole bila hata wewe kugundua Muzika.

Video zangu ambazo naziangalia sana mtandaoni ni pale YouTube pia kuna Tiktok na pia kuna Facebook lakini sana sana Tiktok kwa sababu apo kuna watu wengi wenye miaka ya kila aina wazee wanao wanao wataraa watu wasichana wadogo, pia nasikiza wasichana wadogo ambao wanaeleza hatua zao maishani na wanayo pitia.

Kinywaji abacho ninakipenda zaidi ni kahawa kahawa yenye maziwa. Na naipenda kuhikunywa sana sana asubui kwani inamusha akili yangu na nakua mchangamfu. Kinywaji hichi kina vitu kama kafeini ambayo inachangamusha akili. Baada ya kinywa nasikia nikiwa furaha mtulivu na mtu aneza fikiria mambo mingi zaidi. Muziki.

Tabia ambayo naipenda kwa watu wengine ni tabia ya mtu mtulivu, mtu anaye nisikiliza bila kuni hutubu ama bila kuni judge. Pia napenda mtu mwenye ana habaye hana hasira, mtu ambaye naeza zungumza nae na mtu anayeza nielewa na mtu mwenye upole mwingi.

Naipenda sana kabeji kwa sababu ya ladha yake laini na freshi. Haikeri hivo unaweza kuichanganya na karibu kila kitu kama iwe mbichi kwenye, kama salad ama imepikwa kidogo na karoti na vitunguu. Inabeba ladha ya viungo vingi sana. Unaweza kuipika na mchele, unaweza kuipika na chapati na pia unaweza ikulanisha pamoja na ugali.

Nashughulikia wateja kwa njia ya heshima na uvumilivu. Kwanza nasikiliza kwa makini kile wanacho hitaji au tatizo wanaeza kuwa nalo. Kuhakikisha nimeelewa vizuri. Kisha nawapa maelezo wazi ya yenye msaada na na mara zote najaribu kuwa na subira hata kama mteja ana wasiwasi au amechanganyikiwa.

Ndiyo nimewahi kufikiria kwanzisha biyashara yangu mwenyewe. Njambo ambalo ni ingeleta msiko na hofu kidogo. Kwanza itanipa uhuru kufanya maamuzi yangu mwenyewe. Kuchagua aina ya kazi nayo itaka na kujenga kitu kutoka mwanzo. Hilo ni wazo la kuona kitu kinakuwa kwa juhudi za kwa mwenyewe. Na nilinalitia moyo sana.

Napenda kuitazama mpira ya miguu kwa sababu hii ni namba hii ni napenda kuona timu zikipambana kwa tikiti kushambuliana kwa ushirikiano kuangalia mchezaji anavyo tumia mbinu za ubunifu. Timu nayoipenda kuangalia sana ni Manchester City kwa sababu wana mtindo mzuri wa mchezo na mbinu za kisasa.

Hapana sina ndege wa kufungwa nyumbani lakini ningefurahia kumfuga ikiwa ningepata nafasi, ndege wa kufungwa ninaye fikiria kuwa ni rafiki mzuri wa kutuo furaha na kuleta utulivu nyumbani pia kumlea kuna hitaji uvumilivu, muda na kujali kama kumpa chakula kinachofaa, maji safi na pahali pazuri pa kuishi.

Wakati wa mvua mkuu, kile ambacho ninafanya sana ni kutega maji ya hiyo mvua kwani itanisaidia wakati wakiangazi kuku. Siku ya mvua ilio nifraia zaidi ni hapo mnamo Julai. Na mvua hubadilisha mpango wangu kwa sababu hapo ninaweza kabla ya mvua kuingia na naweza kupanda mimea ambayo itanyeshewa na mvua na kumea kwa haraka sana. Na wakati wa mvua napenda ambavyo kila mtu wako nyumbani, kila mtu wanaamani na watu wanapenda na nyumbani.

Naanza na kuelewa majukumu ya kila mmoja, kila mtu anapojua jukumu lake ni rahisi kushirikiana bila kuchanganya kazi, kuwa na mawasiliano ya wazi, kuwashiriana mara kwa mara na kuuliza swali au kueleza mawazo yangu bila kutia shaka wengine, na saidiana pale ninapo hitajika. Ikiwa mfanyi kazi mwenzangu anakosa kufanikisha njabo fulani, ninaweka mkono pamoja kusaidiana ili kazi iendelee bila kusita.

Napenda marafiki wapya kwa njia ya ukweli, heshima na mazungumzo ya kina. Napenda kuanza kwa kuonyesha heshima na huruma bila kudanganya au kujifanya mtu mwingine. Napenda kusikiliza kwa makini kujua kile rafiki mpya anapenda. Anakumbuka na anakabiliana nacho kuna saidia kuunda uhusiano wa kweli.

Mahali naishi naishi kwenye nyumba ya one bedroom, mazingira ambayo ya mekaribia nyumba ya anguni nyumba zingine, mashure, nilihamiya mahali yapa miezi miwili iliopita. Kitu ambacho napenda kuhusu eneo langu ni kuna utulivu, hakuna kelele nyingi na nimezungukwa na mafamilia na hisi nikiwa salama na nikiwa na amani nyingi.

Naboresha kwa njia ya makini ili kufanya kazi ziwe rahisi haraka na zenye tija zaidi, kuchambua kazi zilizopo kwanza na naangalia kitu na hatua ya kazi ili kuona ni sehemu gani zinachukua muda mwingi, kutambua changamoto na vikwazo kila kazi ina sehemu zinazo weza kusababisha ucheleweshaji au makosa kuweka mpangilio mpya baada ya kuchambua ninaweka utaratibu wa kazi mpya ambayo unarahisisha hatua kupunguza kazi ziisizo na tija na kufanya kila kitu kiwe kionekane kwa uwazi.

Napenda kusoma gazeti kwa sababu inanipa habari za hivi sasa zile habari zinazo endelea muhimu nchini, pia inanieleza kuhusu matangazo ya kazi, watu ambao wamekufa na pia naweza kuelewa mambo mengine zaidi.

Haa, utaratibu wangu wa jioni ni ninapo toka kazini kwanza nafika nyumbani, naende kwenye bafu naoga, alafu afta kuoga na tayaricha chakula changu cha jioni, kinachoiva nienda kuangalia televisheni nikia, nikila na napenda kulala apo saa mbili, ndo niamke mapema na niende kazi ni, nahisi nikiwa furaha jioni kwa sababu ninaweza kutulia na kupumzika baada ya siku ndefu.

Ndiyo napenda kupanda milima kwa sababu naweza kuipenda mazingira ambayo imezungukwa na milima, pia ninaweza kutuliza akili yangu na kupigwa na na kupigwa na upepo baridi, naweza kutuliza mawazo yangu, naweza kuinusa hewa safi, pia ninatoka nyumbani naacha kuangalia televisheni na kuienjoy mazingira yangu.

Jukumu ambalo ninalipenda zaidi kazini ni kukutana na watu mbalibali, watu ambao wana umri mwingi kuniliko, watu ambao wana umri mdogo, nape naweza kuwaelezea manufaa ya bidhaa ambazo ninauza, nafurahia kuwaeleza, kuongea nao, kuzungumza nao na kuwaelewa kwa nini wanataka hicho bidhaa.

Napenda kununua vitu kwenye soko kama ni vitu za kupika kama vire nyanya vitu ngu kwa sababu naweza kuchangua vitu ambavyo ni fresh na ambavyo vinapendeza. Pia napenda kununua vitu zingine kwenye supermarket napatana na brandi mingi naweza kulinganisha bei na napenda kuangalia vitu vipya venye ziko sokoni.

Ndio ni natumia mitandao ya kijami kama vile TikTok, Facebook, Instagram na pia WhatsApp. Ninapenda kuitumia kwa sababu, napenda napata fulsa ya kuwasiliana na wazazi wangu, napata fulsa ya kuzungumza na ndugu zangu, napenda kuwaeleza maisha yangu ambavyo inaendelea. Pia napata kuelewa mambo ambavyo inaendelea kwenye maisha ya wenzangu, ndugu zangu na marafiki zangu.

Kitu ambacho ningependa kujifunza kipya ni kutembea sana. Kwa sababu mimi ni mtu mnyamavu sana, napenda kukaa nyumbani. Kitu ambacho nataka kufanya huu mwaka ni kuwasiliana na watu tofauti tofauti kutoka kabira zingine. Nataka pia kuelewa ambavyo wanafikiria. Nataka pia kutembea nchini na kuona vitu mbalimbali kama vile polini. Kuenda baharini na kuchangamka na kuwasilina na watu wengine.

Hapana mimi sipendi asali kwa sababu asali kina sukari mingi na mimi sipendi asali kwa sababu kinanipa homa na pia kinatuma nihasi kama mimi ni mgonjwa. Na pia asali sipendi kwa sababu sijui venye nitaiweka kwenye nyumba yangu. Asali ni kitu ambayo hauwezi yeka kwenye friji na hawezi kitumia kufanya vitu katha kama kupika.

Siendi hospitalini mara mingi kwa maka kwa sababu, mimi naamini nimebarakiwa sana na mungu kwa sababu, ni siku chache sana ama mara chache sana utapata niko mgonjwa. Kwa sababu mimi hukula chakura healthy, chakura ambacho kinoongeza nguvu mwilini, pia ninapo hisi ni nataka kuwa mgonjwa manahisi daliliza kuwa mgonjwa na kimbia hospitalini kabla ugonjwa haijakuwa mwingi.

Naipenda zaidi njia ya gps kwa sababu ninapotumia njia ya gps ni kidogo si mara mingi sana nitapotea kwa sababu gps inanielekeza moja kwa moja na barabara nitaweza kuchagua yenye ni karibu sana na kwenye naenda na siezi kupotea mimi.